Ndiyo napenda kuchukua picha kwa sababu kupiga picha ni sehemu ya kutunza kumbu kumbu ama uwekevu wa matumizi ya baadaye na picha ni miongoni mwa kitu ambacho kusema ukweli kinaweza kikatunza historia ama kumbu kumbu unapoangalia ama unaporejelea picha za nyuma unaweza kuona tofauti na namna ambavyo nyuma mambo yalivyokuwa yanaenda hufanywa kwa uimara mkubwa kuhakikisha kumbu kumbu hazipotei.

Asante kwa kuniuliza swali zuri, linalohusu kucheza ngoma kusema ukweli sipendi kucheza ngoma japo kuwa katika utamaduni wangu, kuna ngoma mbali mbali za jadi ambazo huchezwa kwa kulingana na msimu husika wa ngoma yenyewe mimi mwenyewe sipendelei kucheza ngoma mimi napendelea kusikiliza mziki wa klasiko.

Asante kwa swali zuli ulilo ni uliza, juu ya wapi napo papendelea, mahali pa kimya ama pa kelele, mimi napendelea mahali pa kimya, penye utulivu. Hapo ndipo ni mahali patulivu, pazuri, mahali ambapo panavutia. Mahali ambapo hakuna kelele, hakuna usumbufu na mwingiliano wa sauti, ni mahali ambapo kusema ukweli panapendeza, na pia ndio panaweza pakafaa katia kufanya shughuri kwa umakini zaidi, maana hakuna hivyo, mahali pakimya, nafurahi kukaa pare na kuketi pale.